Ndiyo, napenda kulima bustani, hasa kwa kiwango cha nyumbani, kuna furaha fulani unapopanda kitu kidogo, halafu kina siku unaona kinakua pole pole, inanifundisha subira kwa sababu huwezi kulazimisha mmea ukue haraka, pia kunipa utulivu wa akili, ile ya kushika udongo, kuona kijani na kujua kuwa kuna kitu hai kinakua kwa mikono yako. Bustani kwangu ni tiba ndogo ya maisha ya kila siku.

Kwa upande wangu, napenda kuandika kwa mkono, hasa ninapokuwa nataka kutafakari kwa kina, kuna ile hisia ya kalamu kugusa karatasi, mawazo ya natiririka taratibu bila haraka, inanisaidia kuunganisha akili na moyo, lakini pia natumia kompyuta sana, hasa kwa kazi au maandishi marefu, kwa sababu ni haraka na rahisi kurekebisha. Kwa kifupi, mkono ni kwa hisia, kompita ni kwa ufanisi.

Ninakumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili nikiwa shule ya sekondari. Alikuwa na sauti tulivu lakini maneno yake yalikaa kichwani. Alitufundisha zaidi ya lugha. Alitufundisha kujiamini na kujieleza. Nakumbuka alivyochukua muda kunisikiliza nilipokosea bila kunidharau. Hadi leo, kila ninapoongea au kuandika, kuna sehemu yake bado iko ndani yangu.

Hmm, niliwahi kusafiri kwenda kando ya bahari na ule ulikua uzoefu mzuri sana kwangu. Nakumbuka upepo wa bahari, sauti ya mawimbi na ile hali ya kutulia kabisa moyoni. Nilikaa tu nikitazama maji ya kija na kurudi. Nikisahau haraka za maisha. Safari ile ilinifundisha kuwa wakati mwingine uzuri hauhitaji mipango mikubwa. Unahitaji tu uwepo na moyo ulio tayari kufurahia.

Chakula ninachopenda kula jioni ni mara nyingi rahisi lakini chenye ladha nzuri kama wali na mboga za majani au supu ya nyama kidogo napenda chakula kiwe chepesi kidogo kwa sababu ni mwishoe wa siku na siwezi kulala nimezidiwa lakini pia napenda kuwa na muda wa kula pole pole nikifurahia ladha na ukimya kidogo mara nyingine nikishirikiana na familia au marafiki jioni kwangu ni wakati wa kupumzika na kufurahia chakula.

Mimi napenda zaidi chai kuliko kahawa. Kuna kitu cha kutuliza kwenye chai. Hasa ile ya moto asubuhi au jioni baada ya siku ndefu. Unapokunywa polepole. Kama akili inashuka kasi. Mawazo yanatulia. Kahawa ni nzuri. Ndiyo. Hasa ukihitaji nguvu ya haraka. Lakini chai kwangu ni kama rafiki wa utulivu. Anakaa na wewe bila kukuharakisha.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango pale ninapoweza. Sio kila wakati ni pesa kubwa, lakini napenda kujihusisha na kusaidia wengine iwe ni kanisa, jamii au mtu anayehitaji msaada kidogo. Kunipa furaha kuona kile kidogo, kinacho changia kuboresha maisha ya mtu au jamii. Na kunikumbusha kuwa kila mtu ana nafasi ya kusaidia, hata kwa namna ndogo. Hiyo hunifanya nijisikie, tumefanya kitu chenye maana.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuwa makini sana na kila kitu ninachokipokea. Sio kila ujumbe au kiungo ninayokifungua na mara zote nakagua alama za mtandao kabla ya kubonyeza. Pia, sitoi taarifa zangu binafsi kwa urahisi na mara nyingine napiga ripoti au kuzizuia profile ambazo zinatishia au hazina heshima. Kwa kweli, ni kama kutembea kwenye barabara kubwa kwa tahathari, ukitumia akili na tahathari, unaweza kuwa salama.

Kwa asili, mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kufika mapema kidogo ili nijipange na kutulia kabla mambo hayajaanza. Inanipa amani ya akili, kama vile unapoingia mahali ukiwa tayari bila kukimbizana na muda. Ingawa siwezi kusema sijawahi kuchelewa kabisa, lakini huwa najifunza kutokana na hilo. Kuwahi kwangu ni ishara ya heshima. Kwa muda wangu na wa watu wengine pia.

Muziki ninaupenda kusikiliza mara nyingi ni ule watulivu na wenye hisia. Kama bendi za jazz au nyimbo za kizazi, cha zamani, zinazoonyesha hadithi. Mara nyingine napenda pia nyimbo za kiroho au kufurahisha hasa wakati nataka motisha au utulivu. Muziki hunisaidia kuungana na hisia zangu, kupumzika, na mara nyingine kufikiria mambo kwa kina. Kwa kweli ni kama rafiki ambaye hubaki karibu kila wakati.

Mimi napendelea zaidi kuvaandevu, lakini kwa mpangilio mzuri, kuna ile hisia ya utu uzima na kujiamini inayokuja nazo. Hasa ziki hudumiwa vizuri, lakini pia kuna nyakati na chagua kunyoa kabisa. Hasa ninapotaka kujisikia mwepesi na nadhifu zaidi. Kwa hiyo, hua naangalia hali, kazi na hata hisia zangu wakati huo. Kwa ngu, sim tindo tu, ni namna ya kujieleza kulingana na msimu wa maisha.

Ili kujitunza. Napenda kuanza na mwili na akili zangu. Kwa mwili, hufanya mazoezi mara kwa mara, kula vyakula vyenye afya na kulala vya kutosha. Kwa akili, napenda kupumzika kidogo, kusoma, kusikiliza muziki au kutafakari asubuhi na jioni. Pia, napenda kuzungumza na watu ninaowapenda kwa sababu mahusiano mazuri hunipa nguvu ya ndani. Kwa kweli, kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa mwili, akili na moyo.

Ninapojenga mahusiano na wafanyakazi wenzangu napenda kuanza kwa kuwasikiliza kwa makini na kuonyesha heshima mara nyingi huanza na mazungumzo madogo ya kila siku kusalimiana kuulizana hali ili kujenga uhusiano wa kawaida na wakirafiki pia napenda kushirikiana kwa dhati kwenye kazi kusaidia pale inapohitajika na kusherehekea mafanikio madogo pamoja kwa kweli mahusiano mazuri kazini huanza na uwazi heshima na utulivu wa kweli.

Zawadi nzuri niliyowahi kupokea ilikuwa kitabu cha dhamani sana kutoka kwa rafiki yangu wa karibu. Siku hiyo kilinifundisha jambo jipya. Bali pia kilinionyesha kuwa alitambua kile nilichopenda na mahitaji yangu ya kisaikolojia. Nilikumbuka kila wakati nikikufungua na hisia ya kushukuru na furaha ilinija. Kwangu, zawadi nzuri si lazima iwe ya gharama kubwa, bali ni ile inayoonyesha fikira, upendo na uweleo wa kweli wa mtu aliyetoa.

Kujiandaa kwa mkutano. Napenda kwanza kuanda mawazo yangu na kuhakikisha kila kitu muhimu kiko tayari. Hii inajumuisha kuangalia agenda kupanga pointi muhimu za kuzungumza. Na mara nyingine kuanda vifaa kama karatasi au kompyuta. Pia napenda kuzingatia muda. Kujiweka kimwili na kisaikolojia tayari ni kipumzika kidogo kabla ya kuingia. Kwa kweli, kujiandaa kuna nipa utulivu na kujiamini na kuna saidia mkutano kuenda kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, hasa yale ya moto asubuhi au jioni, kuna ile hisia ya kurudishwa nyumbani, kama utulivu unashuka pole pole ndani ya mwili. Wakati mwingine, na ya changanya na chai au kuyanywa peke yake nikikaa kimia, siyo kila siku, lakini nikiya pata, hunipa faraja fulani na kunikumbusha mambo rahisi ya maisha.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano kwangu ni wazi na usikivu, najitahidi kueleza mawazo yangu kwa uwazi, lakini pia kusikiliza wenzangu kwa makini, kuelewa wanachomaanisha kabla ya kujibu, pia heshima na unyenyekevu ni muhimu kujua lini kusema, lini kubaki kimya na lini kutoa maoni. Kwa kweli, mawasiliano mazuri kazini hayahusishi maneno tu mbali kuelewana, kuaminiana na kuhakikisha kila mmoja anahisi kusikika na kudhaminiwa.

Kwa sasa, matumizi makubwa ya simu yangu ni mawasiliano, napiga simu, natuma ujumbe, na kuwasiliana na watu wa karibu na wa kazi. Pia huitumia kusikiliza podcast au muziki. Hasa nikiwa safarini au nikitafuta utulivu kidogo. Mare nyengine naangalia taarifa muhimu au kupanga ratiba yangu. Kwa kifupi, simu kwangu ni kama daraja, inanisaidia kubaki nimeunganishwa, lakini najitahidi isichukue nafasi ya maisha halisi.

Mchana, maranyingi nakula chakula rahisi lakini kinachonipa nguvu, kama wali na mboga za majani au wali na samaki au kuku. Napenda pia kuwa na kikombe kidogo cha chai au maji pa moja nacho. Chakula cha mchana kwangu si lazima kiwe cha kipekee, lakini napendelea kiwe cha kutosha. Kinachonifanya nishike nguvu hadi jioni bila kuwa mzito sana. Ni mchanga nyiko waladha na utulivu.

Kazini, napenda kushugulikia muda kwa kupanga kazi kwa kipaumbele. Kwanza, huangalia ni ipi kazi inahitaji kufanyika maramoja, ni ipi inaweza kusubiri, na kisha kueka muda maalumu kwa kila moja. Pia napanga mapumziko madogo, kwa sababu akili ikichoka haina ufanisi. Kwa kweli, kushugulikia muda wangu, kwangu ni mchanga nyiko wa mpangilio na utulivu. Ili kila kitu kifanyike bila presha na kwa ufanisi.

Tunda langu la kupendezwa ni embe, hasa lile liloiva vizuri. Kuna ile ladha tamu yenye uchachu kidogo inayokufanya ufurahie taratibu na kumbuka nikiwa mdogo, embe lilikuwa tunda la msimu. Ukilipata ulilikula kwa furaha bila haraka. Hadi leo nikila embe najisikia kama nimerudi kwenye zile nyakati rahisi, za jua, vicheko na mikono yenye juisi ya tunda.

Kusema ukweli, kazi ya nyumbani ninayochukia, kidogo ni kuosha vyombo baada ya kula. Si kwamba sipendi usafi, la hasha, lakini ile hali ya kusimama pale muda mrefu, maji baridi au mafuta yakikataa kuondoka, hunichosha. Mara nyingine nafanya huku nikijiambia, ngoja nimalize tu, lakini nikimaliza na kuona sinki likiwa safi, najisikia afueni fulani. Ni kazi ngumu kidogo, lakini mwisho wake unaniridisha sana.

Juisi ya matunda ninayoipenda sana ni ya embe, hasa ile ya asili kabisa, kuna utamu wake wa polepole unaokaa mdomoni bila kuchosha. Nikinywa juisi ya embe, hasa ikiwa baridi kidogo, hunikumbusha siku za jua kali na nyakati za kupumzika bila haraka, ni aina ya juisi inayokupa hisia furaha ndogo, kama zawadi ya kujipenda baada ya siku ndefu.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni, lakini kwa tahadhari. Kuna urahisi wake, hasa unapokuwa umechoka au hunamuda wakuzunguka madukani. Nakaa tu, natazama chaguo mbalimbali, ninalinganisha bei pole pole. Lakini sipendi kununuwa kila kitu mtandaoni, kwa sababu kuna vitu napenda kuviona kwa macho, kuvishika. Kwa hiyo kwangu ni mchanganyiko mtandaoni kwa urahisi dukani hisia halisi.

Kusawazisha kazi na maisha ya kibinafsi kwangu ni kujifunza kusema inatosha kwa wakati. Nikimaliza kazi na jitahidi kuiacha kazini na nirudi nyumbani ni kiwa mzima kiakili. Napanga muda wa familia, mapumziko na mambo ni nayoyapenda hasa kama ni kidogo. Najua ni kijijaza vizuri nje ya kazi hata kazi ni nafanya vizuri zaidi. Ni mizani ya kila siku na huanza kwa kujiheshimu mwenyewe.

Kwa kawaida, napendelea kufanya kazi vizuri zaidi asubuhi, akili ikiwa wazi, nguvu za mwili bado hazijachoka, na akili ni nyeti zaidi kwa kuzingatia maelezo madogo. Mara nyingi napata mafanikio makubwa nikianza mapema nikimaliza kazi ngumu kabla ya mchana. Lakini pia kama siku ina mpangilio mzuri, mara nyingine jioni nafanya vizuri pia hasa kazi za kuzingatia na kuandika. Ni suala la kuzingatia wakati mwili na akili vinaendana.

Kwakweli, siendi sinema mara nyingi sana, naweza kusema labda mara chache kwa mwezi, hasa kunapokuwa na filamu ambayo imenivutia kweli, napenda kuifanya iwe tukio maalumu, si jambo la kawaida sana, ile hali ya kukaa kwenye kiti, giza, sauti kubwa, na kushiriki hisia na watu wengine hunifanya nifurahie zaidi, nikiendea kwa nadra, inabaki kuwa kumbukumbu nzuri, Si mazoea kila wiki.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, kwa kweli ni wakati wa World Series, ambao hujumlisha timu bora za ligi kuu nchini marekani, na kipindi ambacho mashabiki wote hujisikia shauku kubwa. Kila mchezo ukiwa na mvutano wa hali ya juu, nikifikiria tu, kuna ile hisia ya kusimama karibu na televisheni, kushangilia kila wigo wa pointi, na hata kujikokota kiti, unapo shuhudia mashambulizi makali au homerun. Kwa mashabiki wa kweli, ni hafla ya pamoja, furaha na shauku isio sahaulika.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na penye hewa safi. Mahali ambapo si kelele nyingi. Unaweza kusikia sauti za kawaida kama upepo au watu wakizungumza kwa mbali. Naweza kuwa nyumbani, bustanini au hata kwenye kahawa ndogo isio na pilkapilka. Mahali kama hapo hunifanya nijisikie huru kufikiria, kupumua vizuri na kuwa mimi mwenyewe bila presha. Kwangu, si uzuri wa mahali tu, bali namna panavyokupa amani ya ndani.

Harufu ninayoipenda sana ni ile ya udongo mchafu baada ya mvua kidogo. Kuna kitu cha kutuliza na kufurahisha mwenye harufu hiyo, inakufanya ukumbuke asili, mito na bustani. Pia napenda harufu ya chai au kahawa moto asubuhi, au hata harufu ya maua ya nyumbani. Kwa kweli, harufu kwangu si tu inavutia pua, bali hunikumbusha wakati mzuri na hisia tulivu za maisha.

Hekima niliyojifunza kimaisha, ni kuwa kila kitu kinachotokea kina sababu. Mara nyingi ni sehemu ya somo kubwa zaidi kwetu. Nilijifunza kuwa hata changamoto au makosa yanapokuwa makubwa, kuna jambo la kujifunza ndani yake. Pia, nimejifunza kuwa subira na uvumilivu huchangia sana kwenye mafanikio na amani ya moyo. Kwa kweli, hekima hii hunitunza kutoka msongo na kutufundisha kudhamini kila hatua ya safari yetu.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali na sukuma wiki, hasa ukichanganywa na nyama kidogo au samaki. Kuna ile ladhaa ya nyumbani, unakula polepole huku ukifurahia kila kipande, na mara nyingine kushirikiana na familia au marafiki. Chakula hiki hakitoshi tu kuridhisha njaa, bali pia hunikumbusha kumbukumbu nzuri za furaha, vicheko na utulivu wa nyumbani. Kwa kweli ni mchanganyiko wa ladha na hisia za moyo.

Ujuzi, ninayopenda sana kujifunza ni ule wa kuzungumza hadharani kwa ujasiri na uhakika. Mara nyingi, ninashangaa watu wanaoweza kueleza mawazo ya wazi mbele ya umati. Wakashikilia hisia na akili pamoja. Ningependa pia kuimarisha ujuzi wa kupanga muda vizuri zaidi ili kila kitu kifanyike kwa utulivu na ufanisi. Kwa kweli, kujifunza ujuzi huu kunanisaidia sio tu kazini bali pia katika maisha ya kila siku na mahusiano yangu na wengine.

Mkate ni nayopenda zaidi ni ule wangano kamili, wenye unyevu kidogo na latha ya asili, na penda ni kikula kama sehemu ya kifungua kinywa au jioni kidogo na jibini au siagi. Kuna ile hisia ya kuridhika, unakula kidogo kidogo, lakini ni chakula cha kuridhisha na chenye afya. Kwangu, si mkate tu ni kumbukumbu ya nyumbani na furaha ya kawaida ya maisha.

Mimi napiga picha mara chache, hasa wakati kuna tukio maalumu au mandhari ninayopenda, si kila siku, lakini nikiona kile kitu kinachovutia macho au moyo, kama jua likichomoza, bustani au furaha ya familia, hapo napiga picha. Kwa kweli, sio idadi ni muhimu bali kumbukumbu na hisia zinazoambatana na picha hizo nikipiga ni kama kuandika kumbukumbu kwa mwanga na rangi badala ya maneno.

Napenda sana zaidi utamaduni wa kushirikiana na kusaidiana. Inatia moyo wangu kuona watu wakifanya kazi kama timu, wakiheshimiana na kila mtu akihisi mchango wake unamaana. Pia napenda mazingira yanayo himiza, kujifunza na kukua. Pale mawazo mapya ya nakaribishwa na juhudi zinataminiwa. Hilo hufanya kazi iwe na kusudi siyo tu jukumu la kila siku.

Kinywaji cha baridi, ninachopenda sana ni juisi ya machungwa yenye baridi kidogo, inanipahisia ya kupumua kama unapopokea pepo la asili na hunifurahisha bila kuwa nzito tumboni. Mara nyingine napenda pia soda ya baridi kidogo, hasa nikaa nikipimzika na familia au marafiki. Kwa kweli, kinywaji cha baridi kwangu si tu kutia kiu bali ni furaha ndogo ya maisha ya kila siku.

Napendelea zaidi mazingira ya kazi tulivu, safi na yenye mwanga wa kutosha. Mahali ambapo hakuna kelele nyingi, kila kitu kikona mpangilio na unaweza kuzingatia bila kusumbuliwa. Pia napenda pale kuna urahisi wa kushirikiana na wenzangu, lakini kila mmoja akiweka heshima na nafasi ya mwingine. Kwa kweli, mazingira kama haya hufanya kazi kuwa na ufanisi zaidi na akili kuwa tulivu.

Timu ninayofuata zaidi ni Manchester United katika mpira wa miguu. Sio tu kwa sababu ya historia yake ndefu na mafanikio, bali pia kwa sababu ya mizani ya ustadi ni dhamu na moyo wa ushindani unaoonyesha kila mchezo. Maranyingi napenda kutazama jinsi wachezaji wanavyo shirikiana, mikakati ya kocha na jinsi kila mchezo unavyo kuwa washauku kubwa. Kwa kweli, kufuata timu hii kwangu situ burudani bali pia ni kujifunza kuhusu juhudi, mshikamano na ustadi.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kushirikiana na wenzangu kwenye miradi yenye changamoto. Napenda kuona kila moja akichangia mawazo yake, tukitatua matatizo pamoja na kuona matokeo ya jitihada zetu. Inanipa furaha kuona mchakato wa teamwork ukiwa na maana. Na kunifanya nijisikie kuwa mchango wangu ni muhimu. Kwa kweli, ni jukumu linalochangia si tu kwa kazi kufanyika bali pia kujega uhusiano na kuhamasisha kila moja kufanya vyema.

Sifa muhimu wa kiongozi mzuri ni uwazi, heshima na ujasiri wa kufanya maamuzi. Kiongozi mzuri pia huwa msikivu, anaweza kusikiliza wenzake, kuelewa matatizo yao na kutoa mwongozo bila kuwapiga chini. Aidha, ni mtu anayeongoza kwa mfano. Kila kitendo chake kinawahamasisha wengine kufanya vizuri. Kwa kweli, kiongozi mzuri huchangia si tu kwenye mafanikio ya kazi, bali pia kuunda timu yenye mshikamano, heshima na motisha.

Mandhari nzuri niliwahi ona ni ule wa jua likizama kando ya mto, ukiwa na mti kwenye pande zake, rangi zilizo changanyika, machungwa, waridi na samawati ziliunda picha tulivu ya kushangaza. Hali hiyo ilinipeleka kwenye utulivu mkubwa, nikahisi kama dunia imekaa kimia na mimi niposehemu ya jambo zuri zaidi. Kwa kweli, mandhari kama hayo, hayajui tu macho, bali hunijaza moyo kwa amani na furaha ya ndani.

Eee, ndio kabisa. Napenda chakula kitamu sana. Chakula chenye ladha nzuri hunipa raha ya kipekee. Hasa, kile kilichopikwa kwa upendo. Iwe ni cha jadi au cha kisasa. Mradi tu kiko na ladha nzuri. Moyo wangu uko tayari.

Sawa, rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ambaye tumepita mengi pamoja. Kuanzia nyakati za furaha, hadi zile za majaribu. Ni ule ambaye hata nikikaa kimya. Anaweza kusoma uso wangu na kujua kuna jambo haliko sawa. Tumekuwa tukikumbushana ndoto zetu, tukicheka makosa yetu na wakati mwingine tukikaa kimya tu. Lakini kila mmoja akijua yuko salama. Urafiki wetu umejengwa juu ya uaminifu na kweli si ukamilifu.

Wakati niko kwenye furaha najiachia tu kwa vitu vidogo vinavyogusa moyo. Mara nyingi ni muziki mzuri ule unaofanya nitabasamu bila hata kujua kwa nini. Wakati mwingine ni kucheka na watu wangu wa karibu hadithi zisizo na mipango lakini zinatoka moyoni. Pia napenda kuchukua muda kutafakari, kujikumbusha nilikotoka na kwa nini hiyo furaha niyamaana.

Kwa upande wangu, napenda sana nyama ya mbuzi. Kuna kitu chake tu. Ile laadha ya asili na harufu inapopikwa polepole. Hasa ikiwa ni choma. Inanikumbusha vikao vya jioni na marafiki, moto unawaka, mazungumuzo yanaendelea bila haraka. Ni nyama inayobeba kumbukumbu na ukaribu. Siku shiba tumbo tu bali kufurahia wakati.

Kwa kweli siendi hospitali mara nyingi sana kwa mwaka, mara nyingi ni pale tu inapobidi, labda kwa uchunguzi wa kawaida au nikihisi mwili hauko sawa. Mimi huamini sana kusikiliza mwili wangu, kujitunza mapema na kuzuia kabla mambo hayajawa makubwa. Hilo hunisaidia kubaki sawa kwa muda mrefu.

Asubuhi ya leo niliamka mapema kidogo, kama saa moja hivi, nikakaa kimya kwanza, nikijipanga moyoni kabla ya siku kuanza, nikanywa chai ya moto polepole, nikitazama nje nikisikiliza sauti za asubuhi. Baadaye nikafanya mazoezi mepesi, halafu nikapitia ratiba siku ili, nijue nianzie wapi, bila presha.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto mara kadhaa nakumbuka mara ya kwanza kufika kando ya ziwa kulikuwa na upepo mwanana na maji yalikuwa yanangaa kwa utulivu. Nilika tu kimya nikitazama nikihisi kama mawazo yote yanatulia kwa mto ile sauti ya maji yanayotiririka hunikumbusha kuwa maisha nayo yanaendelea haijalishi changamoto. Ni sehemu zinazorudisha ndani yangu kabisa.

Ndio, naweka picha zangu mtandaoni, lakini kwa kiasi, mimi hupenda kushiriki kumbukumbu zenye maana kama tukio la kifamilia au safari iliyonigusa moyo. Si kila kitu kinafaa kuonekana hadharani, unajua, kuna picha zingine nazihifadhi tu kwa ajili yangu kwa sababu furaha nyingine ni tamu zaidi ukiibeba moyoni kuliko kuiposti.

Kwa kweli, si mtu wa kukimbilia kusasisha vifaa kila mara. Mimi husubiri hadi nihisi kifaa kinaanza kunisumbua au teknolojia imepiga hatua ambayo inanirahisishia kazi au maisha. Kuna furaha fulani kutumia kitu ulichokizoea. Halafu, ukikibadilisha kwa makusudi, si kwa presha. Hapo ndipo sasisho lina maana kweli.

Wakati nahitaji msaada kazini, kwanza hujaribu kueleza kwa uwazi changamoto yangu kwa mtu ninayeamini aya anaye husika. Mara nyingi husaidia kuuliza kwa heshima, badala ya kuhofia kuulizwa vibaya. Pia huangalia mwongozo au rasilimali zinazopatikana, lakini ushauri wa mtu mwingine unakamilisha. Kwa kweli, kukubali msaada si dalili ya udhaifu, bali ni njia ya kufanya kazi iwe bora na kwa amani ya akili.

Mhmm, nina jitahidi kusaidia jamii yangu kwanjia ndogo ndogo lakini zenye maana. Wakati mungine ni kutoa muda wangu, kushiriki shuguli za kijamii au kusaidia vijana kwa ushauri. Pia hujitokeza kuchangia pale panapokuwa na uhitaji hata kama nikidogo na jifunza kuwa jamii hujengwa na watu wanaojali si kwa vitu vikubwa watu bali kwa moyo wa kujitolea kila siku.

Somo nililopenda zaidi shuleni lilikuwa kiswahili, sio tu kwa sababu tulisoma mashairi na hadithi nzuri, bali nilipenda jinsi lilivyo niwezesha kueleza mawazo yangu na hisia zangu kwa maneno. Nilijifunza kuandika hadithi ndogo, kujieleza kwa maneno, na hata kuzungumza hadharani bila woga. Kila darasa lilikuwa kama safari kidogo ya kufikiria na kufurahia lugha.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kuchukua muda kidogo kuondoka kwenye kompyuta au eneo la kazi. Mara nyingine nakunywa kikombe cha chai au maji nikitizama nje kidogo nikipumzika akili. Wengine huwa wanazungumza na wenzake, mimi pia napenda kujiunga kidogo, kucheka na kusikiliza. Mapumziko kwangu ni njia ya kurudisha nguvu na kutengeneza akili kwa shuguli zinazofuata.

Siku ya leo, wazo langu zuri ni kujaribu kushughulikia kila jambo kidogo kidogo bila presha. Nimeamua pia kuchukua muda kidogo kuandika shukrani za kile nilichofanikisha jana na kile ninachotarajia leo. Hii inanisaidia kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya na hata changamoto ndogo zinakuwa rahisi kukubaliana nazo. Ni kama kueka jiwe msingi la amani kwa siku nzima.

Ili kuweka afya yangu vizuri najitahidi kuwa na mchanganyiko wa mwili, chakula na akili. Kwa mwili, hufanya mazoezi mara kwa mara hata kama ni kutembea tu au kufanya mazoezi mepesi nyumbani. Kwa chakula, hujipatia vyakula vyenye virutubisho na kuepuka kile kinachoweza kuzidisha mwili. Pia napumzika vya kutosha. Nikijiepusha na stresi nyingi na kushirikiana na watu ninaowapenda ili moyo usiwe mzito. Kwa kweli, afya nzuri ni matokeo ya mtindo wa maisha wa kila siku.

Napenda kuvaa nguo zinazokuwa rahisi lakini zenye mtindo wa heshima kidogo kwa mfano Shati laini na suruali ya kawaida au gauni la kupendeza wakati wa hafla si kitu kizito au cha kuvutia sana nakipenda nguo ni zile zinanifanya nijisikie huru, nitulie na pia nikiwa tayari kwa shughuli yoyote. Kwa kweli, nguo kwangu siyo tu kuonekana vizuri. Bali ni kujisikia vizuri ndani pia.

Zoezi zuri ni lilojenga ni kusoma kila siku kwa angalau dakika ishirini. Hii imenisaidia kupanua mawazo yangu, kuzingatia zaidi na kupata mtiririko wa utulivu wa akili. Si lazima iwe kitabu kizito kila wakati. Mara nyingine ni hadithi fupi au makala, lakini tabia hii imenisaidia kujifunza vitu vipya kila siku na hata kunirudisha kwenye kumbu kumbu nzuri za nyakati za utotoni nikiwa nikisoma kwa furaha.

Kuhimiza ushirikiano katika timu, napenda kuanza kwa kuonyesha heshima na kusikiliza kila moja kwa makini. Maranyingi ufanya kazi vizuri zaidi pale kila moja anapojua sauti yake inasikika na mawazo yake yanathaminiwa. Pia napenda kushirikisha wenzangu kwenye maamuzi madogo, kuzungumza kuhusu mafanikio madogo pamoja na kusherehekea kila hatua inayo fanikika. Kwa kweli ni mchanganyiko wa kuamini, kuelewana na kuonyesha kuwa kila mchango unamaana.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingi, huhisi uvumilivu na subira. Mara nyingine ni chungu kidogo. Hasa ukiona watu wakipita haraka, lakini pia ni fursa ya kupumzika kidogo na kufikiria mambo yasiyo ya dharura. Wakati mwingine ninakaa kimia nikitizama mazingira, nikikumbuka kuwa kila mtu anasubiri kwa sababu yake, na hiyo inanifanya nijisikie sehemu ya kila mtu. Ni mchanganyiko wa uvumilivu na tafakari ya kawaida ya maisha.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano hasa wakati napokuwa na watu walioko mbali. Video hufanya mazungumzo yawe high zaidi, unaweza kuona uso, hisia na hata mkao wa mtu mwingine. Mara nyingine hutumia kwa mikutano kazini, mara nyingine kwa familia au marafiki. Nikihisi kama tukio karibu ingawa mbali. Kwa kweli, video hunifanya ni jisikie uhusiano wa kweli zaidi kuliko maneno tu.

Tathmini za kazi mara nyingi huzaa mchanganyiko wa hisia kwangu, kwa upande mmoja, huweza kuwa changamoto. Maana, unasubiri kuona matokeo ya jitihada zako, lakini pia huona ni fursa ya kujifunza. Kubaini ni wapi nimefanikiwa na wapi ninaweza kuboresha. Nikipokea maoni kwa moyo wazi, huongeza motisha yangu na kunisaidia kufanya vizuri zaidi siku zijazo. Kwa kweli, ni njia kukuwa, siyo tu kupima.

Kwa kawaida, nikiwa na mpangilio mzuri, huwa naenda kulala mapema kidogo, labda karibu saa kumi usiku. Hii inanisaidia kupata usingizi wa kutosha na kuamka asubuhi nikiwa tayari kwa shughuli. Lakini mara nyingine, hasa kama ninakazi au mazungumzo mazuri, hujikuta nikiwa bado nashugulikia na mambo madogo hadi mapema usiku. Kwa kweli ni sawa na kupima kiasi cha kazi na utulivu wa mwili.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, huanza kwa kufikiria lengo kuu na matokeo ninayo tarajia. Kisha huandika hatua ndogo ndogo, nikijua ninini kinahitaji kufanywa kwanza na ninini kinaweza kusubiri. Pia hujaribu kuhusisha wenzangu mapema kuambiwa mawazo yao na kushirikiana maana timu yenye mshikamano huongeza uwezekano wa mafanikio. Mwisho huweka muda wa kufuatilia maendeleo ili kila kitu kiende sambamba na malengo ya awali.

Kupunguza matumizi ya plastiki najitahidi kutumia chaguo mbadala ya kila nina poweza. Kwa mfano, ninaleta mifuko ya kitamba dukani badala ya plastiki na kutumia vyombo vya chuma au glasi badala ya plastiki nyumbani. Pia hujaribu kupunguza vitu vinavyo tumika mara moja kama vile mapipa ya kunywa au chupa za maji. Kwa kweli, ni mchakato wakuzingatia kila siku, lakini kila hatua ndogo inasaidia mazingira na kunifanya nijisikie vizuri.

Mziki ninaoupenda zaidi ni ule unaonipa utulivu na hisia za ndani, kama jazz au nyimbo za kiroho. Mara nyingine napenda nyimbo za zamani, zile zinazoleta kumbukumbu nzuri za familia au utotoni. Nikisikiliza muziki huo najikuta ni kitabasamu kidogo, nikifurahia kila neno au ala ya muziki. Kwa kweli, mziki kwangu si burudani tu, bali ni rafiki anaynisaidia kutafakari, kupumzika na kuongana na hisia zangu.

Somo la sayansi nililopenda zaidi lilikuwa biolojia. Nilivutiwa sana kuona jinsi viumbe hai vinavyofanya kazi. Jinsi mwili unavyojirekebisha na mahusiano kati ya mimea, wanyama na mazingira. Mara nyingine tulifanya majaribio madogo darasani. Nikikumbuka jinsi yalivyokuwa ya kufurahisha, hata ikiwa yalikuwa rahisi. Kwangu, biolojia ilinifundisha kushangaa maisha na kuthamini kila kidogo tunachokiona kila siku.

Mimi napendelea kitanda kilicho kinachounga mkono mwili vizuri. Si kigumu sana wala laini sana. Ni kilala kitanda kilicho sawa na mwili wangu huwa ninalala vizuri zaidi. Nisipoamka kila saa mbili au kushindwa kupumua vizuri. Pia napenda kitanda kilicho safi, chenye kitambaa kizuri, maana unapoingia kitandani na hali hiyo, mwili na akili hufurahia pamoja. Kwangu, kitanda sio tu pahali pa kulala, bali ni sehemu ya kupumzika kweli.

Program ya simu ninayotumia kila siku ni ile ya jumbe na mawasiliano, hasa whatsapp au ujumbe wa kawaida. Hii inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi kwa haraka. Mara nyingine hutumika pia kupokea taarifa muhimu au kushiriki picha na video ndogo. Kwangu, sio tu mawasiliano, bali ni daraja la kuhifadhi uhusiano wa kila siku na kuona wengine wako salama.

Mfanyabiashara ambaye nimemheshimu sana ni ule ambaye anamjua mteja wake kibinafsi. Siyo tu anayejaribu kuuza bidhaa bali anayejua matatizo ya wateja wake na kuyatatua kwa njia ya bidhaa au huduma zake. Mfanyabiashara mzuri si yule anayeongea sana bali anayesikiliza kwanza, anaelewa mahitaji halisi na kisha anatengeneza suluhisho. Mara nyingi huwa na subira hana haraka ya kupata faida tu, bali anajenga uhusiano wa muda mrefu na wateja wake. Yule ndiye mfanyabiashara ninaye mheshimu sana. Kwa sababu mafanikio yake, hutokana na utashi wa kumsaidia mwingine kwanza.

Kumbukumbu ya kutisha, ninayoikumbuka vizuri ni pale, nilipokuwa mdogo na kuangalia kivuli kikubwa kando ya nyumba usiku. Nilisimama kwa muda nikitisha pumzi, nikijuliza ni nini kilikuwa hicho. Baadaye niligundua kilikuwa tu kiti cha mti kilichoangukia na kuunda kivuli kikubwa. Lakini ule woga huo wa ghafla ulikuwa mzuri wa namna fulani. Kwani ilinifundisha kuwa hatari mara nyingi haina nguvu kama unavyofikiria na kuna thamani ya kuzingatia hisia zako.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya, lakini huwa nachagua kwa makini. Kitu kipya kinaponijia, kwanza hujiuliza. Kitaniharishishia maisha kweli au ni kelele tu. Nimegundua teknolojia ikitumika vizuri ni kama rafiki mzuri inakusaidia. Sikukuchosha. Kuna furaha fulani unapojifunza kitu kipya, hasa ukiona kinaongeza ufanisi au kinakuunganisha na watu wanjia bora zaidi.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai moto yenye ndimu kidogo, ni kinywa pole pole hunisaidia kuamka taratibu, hunipa raha ya ndani, na kuanza siku nikiwa tulivu. Wakati mwingine yachanganya kidogo na maziwa au sukari, kulingana na mood ya asubuhi. Kwa kweli, kikombe cha chai asubuhi si tu kinachoponya kiu, mbali ni kama kirai kidogo cha utulivu wa moyo kabla shughuli za siku kuanza.

Maranyingi wikendi napenda kupumzika na kufanya mambo madogo yanayo nifanya nijisikie furaha. Mara nyingine ni kitumia muda na familia au marafiki, tukicheka, tukizungumza au hata tukichukua safari fupi kwenda bustani au mto. Pia napenda kuchukua muda kidogo kwa ajili yangu mwenyewe, kusoma kitabu au kusikiliza muziki. Kwa kweli, wikendi kwangu ni mchanganyiko wa kupumzika, kufurahia familia na kujijaza nguvu kwa wiki inayofuata.

Ndiyo, hufuata matukio ya kimataifa, lakini si kwa presha. Napenda kujua kinachoendelea duniani ili nipate mtazamo mpana wa maisha, sio kuogopa au kujijaza hofu. Mara nyingi na soma habari au nasikiliza uchambuzi, alafu na chukua kinacho nijenga na kunisaidia kufikiri kwa kina. Inanisaidia kuelewa kuwa duniani kubwa, changamoto zinafanana, na sisi sote tumeunganishwa kwa namna fulani.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege na ilikuwa uzoefu w kipekee sana kwangu na kumbuka ile, hisia ya tumbo kubana kidogo wakati ndege inapopaa Halafu ghafla, unajikuta juu ya mawingu dunia ikiwa kimya, nilikaa nikitazama dirishani Nikitafakari jinsi, maisha yanavyoweza kubadilika haraka ukichukua hatua moja tu ya ujasiri Iliniacha na kumbukumbu ya unyenyekevu na shukrani.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ingawa si kwa mashindano. Kwangu ni njia ya kuachia mwili na mawazo. Hasa muziki unapopiga vizuri na unajikuta unatingisha bila kujipanga. Mara nyingi ni kwenye sherehe za kifamilia au nikiwa na marafiki. Kucheka, kukosea hatua, lakini kufrahia tu. Ngoma hunikumbusha kuwa furaha haipaswi kupangiliwa sana. Inahitaji tu kuachilia.

Kwa kweli ningependa kupata mafunzo ya uongozi na mawasiliano kazini. Yale yanayokusaidia kusikiliza watu vizuri, kutoa mrejesho bila kuumiza na kufanya maamuzi kwa utulivu. Nimegundua unapojifunza kuongoza watu. Si kazi tu inaenda vizuri, hata mahusiano kazini yanakuwa mepesi. Ni kama kujifunza lugha mpya ya kuelewana na watu.

Napenda mchanganyiko wa vyote viwili kulingana na kazi yenyewe. Kuna nyakati napenda kufanya peke yangu, hasa nikihitaji umakini na utulivu wa mawazo. Unajisikia kama unaongea na nafsi yako, lakini kufanya kazi na wengine kuna leta nguvu tofauti mawazo yanagongana. Kicheko kinaingia na maranyingi, unapata suluhisho ambalo usingo lifikiria pekeako. Kwangu, usawa huo ndio hufanya kazi iwe hai na yenye maana.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi ni kukaa pamoja tukila, tukisimulia siku zetu, au kucheka hadithi za zamani. Wakati mwingine ni kufanya jambo dogo kama kutembea jioni au kutazama kitu pamoja bila haraka. Huo muda hunikumbusha mizizi yangu, hunipa amani na kunijuza nguvu ya kuendelea na maisha ya kila siku.

Utotoni, nilipenda sana kucheza nje na marafiki, hasa jioni baada ya majukumu ya nyumbani. Tulikuwa tunakimbizana, kubuni michezo yetu wenyewe, na wakati mwingine, kukaa chini ya mti, tukisimulia ndoto zetu, nakumbuka furaha ile isiyo na masharti, akili ikiwa huru kabisa, ilinifundisha kushirikiana, kuvimilia, na kufurahia vitu vidogo vya maisha.

Kwa kawaida na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu zaidi kuliko makelele, napenda kuanza siku kwa shukrani ni kitafakari mwaka uliopita na yale niliojifunza. Baadae na kaa na watu wangu wakaribu, tukila pamoja, tukicheka, labda keki ndogo tu. Kwangu, siku hiyo siyo kuhusu sherehe kubwa, bali ni kuthamini uhai, mahusiano na safari niliopita hadi hapo.

Kumbukumbu nzuri ninayoibeba kutoka utotoni ni zile jioni za kucheza nje na marafiki hadi jua linapozama. Tulikimbia bila viatu, tukicheza mpira wa kutengeneza, tukicheka kwa sauti bila kujua kesho ina nini. Nakumbuka pia sauti ya mama akiita turudi nyumbani, njaa ikiwa imeanza kushika. Yalikuwa maisha rahisi, lakini yenye furaha ya kweli, ile furaha isiyo na masharti.

Napenda sana mbwa hasa kwa uaminifu wao, kuna kitu kinanigusa unaporudi nyumbani na wanakukaribisha kama umekua mbali miaka mingi Pia napenda ndege, hasa kuangalia asubuhi wanapocheza na kuimba, wanakukumbusha uhuru na mwanzo mpya wasiku ni kama wanyama hawa, wanafundisha vitu vidogo, kuwa waaminifu, kuwa huru na kufurahia sasa.

Kwa kawaida, hua nalea nywele zangu mara moja au mara mbili kwa wiki. Inategemea sana shughuli, nilizo kuwa nazo na hali ya hewa. Nikihisi nywele zimechoka au kavu, nachukua muda zaidi, naziosha taratibu na kuzitia mafuta. Kuna kitu cha kutuliza sana kwenye huo utaratibu kama kujijali kimya kimya. Kujikumbusha kuwa hata vitu vidogo vina mchango mkubwa kwenye hali yako ya siku.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano, ingawa hayakuwa makubwa sana. Nakumbuka ilikuwa ni mashindano ya mijadala, nikiwa bado kijana. Moyo ulikuwa unapiga haraka kabla ya kuanza kuzungumza. Sikuishia kushinda, lakini nilijifunza ujasiri na kujiamini mbele ya watu. Ile hali ya kusimama pale, ukisema ulichonacho moyoni. Ilinifundisha kuwa kushiriki tu tayari ni ushindi fulani.

Kwa maoni yangu, mazingira mazuri ya kazi huanza na watu. Pale unapohisi, unasikilizwa na unaheshimiwa. Hata kazi ngumu inakua nye pesi. Mawasiliano ya wazi, tabasamu chache na uhuru wa kuuliza au kukosea vinabadilisha kabisa hali. Nimewahi kufanya kazi mahali ambapo tulicheka pamoja na pia tukasaidiana tukichoka. Na hapo ndipo niligundua kazi si majukumu tu ni mahusiano pia.

Napenda sana kukaa na familia tukifanya mambo ya kawaida, kupika pamoja, hasaa chakula cha jioni, kila mtu akiongeza wazo lake kidogo Halafu tunakaa mezani, hadithi zinaanza kutoka kila upande, kicheko kinaja, wakati mwingine ni kuangalia tu picha za zamani au kusikiliza muziki wa zamani hizo ndizo nyakati zinazokukumbusha mizizi yako, zinakupa nguvu ya kuendelea mbele.

Mwandishi ninayempenda sana ni ngugi wa thiongo. Kila nikisoma kazi zake nahisi kama anazungumza moja kwa moja akinigusa kwenye historia za maisha ya kila siku. Ana uwezo wa kukupeleka kikijini kwenye mazungumzo ya wazee hadi kwenye maswali mazito ya uhuru na utambulisho. Kuna wakati unasoma, unasimama kidogo, unatafakari Halafu unaendelea ukiwa mtu tofauti kidogo kuliko ulivyo kwa muanzo.

Kwa kazi ninayofanya, study ilio muhimu sana ni uwezo kujipanga na kuajibika. Unajua, kuna siku mambo ya nakuja mengi kwa wakati moja, hapo ndipo unajifunza kutulia na kupanga vipaumbele. Pia kubadilika haraka kuna saidia, kwa sababu hali hubadilika bila tarifa. Nimegundua ukijifunza kubaki mtulivu na wazi kwa kujifunza, kazi inakua rafiki zaidi kuliko adui.

Kwa kweli, napenda hesabu kwa kiwango fulani. Sio zile ngumu sana, zinazo kufanya kichwa kiume, lakini napenda mantiki yake, jinsi inavyo kufundisha kufikiri kwa mpangilio. Kuna raha fulani unapopata jibu sahihi baada ya kujisumbua kidogo, unajikuta unatabasamu kimya kimya. Ni kama fumbo la maisha. Wakati mwingine linakuchosha lakini likikaa sawa linatia moyo.

Kwa kawaida, naanza kwa kujikubali mwenyewe. Bila kujificha, nikigundua udhaifu fulani, hujaribu kuzungumza na mwenzangu au kuomba msaada mapema kabla mambo hayajawa makubwa. Pia najipa muda wa kujifunza, hatuwa ndogo ndogo, bila kujilaumu sana. Nimejifunza kuwa udhaifu haukufanyi dhaifu. Mara nyingi ndio unao kufundisha kukuwa kazini na kama mtu.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini mara nyingi ni kusimamia muda na matarajio ya watu tofauti tofauti. Kuna wakati kazi zinakuja kwa haraka, kila mtu anataka jambo lake liwe la kwanza. Hapo, najikuta ni kivuta pumzi, nikijipanga upya. Mawasiliano yakikosekana kidogo, mambo yanaweza kuelewana vibaya. Lakini, hizo changamoto hunifundisha subira na umuhimu wa kuzungumza wazi mapema.

Kushirikiana na timu kwangu, kunaanza kwa kusikiliza kila mtu kwanza. Kuelewa mawazo yao kabla ya kutoa yangu. Kisha tunapanga pamoja hatua za kufanya kazi, tukigawa majukumu kwa uwiano. Mara nyingi pia napenda kuchangia kwa moyo wa kucheka kidogo, kutuliza hali kwani kazi bora sio tu kufanikisha malengo, bali pia kuunda mazingira rafiki. Kushirikiana kweli kunajenga imani na nguvu ya pamoja.

Ndio, ninajiona kama mtu wa ubunifu. Ingawa si kwa makelele makubwa, ubunifu wangu hutokea kwenye vitu vidogo. Jinsi ya kutatua tatizo au kuleta wazo jipya mezani. Wakati mwingine ni kama cheche tu. Inakuja ghafla ukiwa umetulia, labda unaendesha au umekaa kimia. Nimegundua ubunifu si lazima uwe sanaa tu, ni namna ya kuangalia maisha kwa jicho tofauti.

Ndio, natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara, iwe ni kusikiliza podikasti ni kiwa safarini au kurekodi mawazo yangu haraka kabla hayaja potea. Sauti ina ukaribu wake, unahisi kama mtu yuko karibu nawe akizungumza, kuna nyakati naiweka tu usiku nikisikiliza sauti tulivu inanisaidia kutulia kupanga mawazo ya siku iliopita.

Rangi ni nayoipenda zaidi ni ya kijani na iona sana nikiwa nje hasa kwenye miti na nyasi baada ya mvuwa. Kuna ule utulivu unaokuja unapokaa kimia ukitazama kama moyo unapumua pamojo na mazingira. Kila ninapoiona na kumbushwa kuwa ukuwaji uchukua muda na kwamba hata baada ya ukame uhai hurudi tena taratibu.

Mchezaji bora wampira wa kikapu niliyempenda sana ni Michael Jordan. Sijawahi kusahau jinsi alivyokuwa na nguvu ya kipekee, akili ya mchezo, na uthabiti wa kushinda hata wakati mambo yalikuwa magumu. Namkumbuka nikitizama mchezo yake kwenye televisheni, nikijihisi kama napanda na yeye kwenye uwanja. Lakini zaidi ya ujuzi, alinifundisha kuwa nidhamu, bidii na kutokata tamaa ndizo nguzo za mafanikio kweli.

Ndiyo, napenda sana kwenda puwani. Kuna ule mchanganyiko wa upepo, sauti ya mawimbi, na harufu ya chumvi, unaonifanya nijisikie huru kabisa. Nikikaa pale, nikitizama bahari, mawazo yanapungua mzigo. Kama yanaoshwa taratibu, wakati mwingine nikutembea tu ufuekeni bila vyatu. Nikikumbuka mambo ya zamani, nikijisemea kimoyo moyo, hapa ndipo roho inapopumzika kweli.

Ndiyo, nimewahi kufuga paka na umbwa wadogo nakumbuka jinsi ilivyokuwa furaha ya siku kuangalia wanakula, wanacheza na hata kulala karibu na wewe Kuna kitu kinacho kufundisha kuhusu uwajibikaji na subira Unajua wataishi bila wewe kuwatunza na pale wanapokukaribisha kwa kicheko au kupiga kelele za furaha unajisikia kama umeunda familia ndogo.

Nikifikiria kitendo chawema nilicho fanya na kumbuka nilimsaidia jirani yangu ambaye alikuwa amepoteza mfuko wake sokoni. Nilimsaidia kutafuta. Kisha kumsaidia kubeba mizigo yake nyumbani. Sijui, labda kilionekana kidogo, lakini kwa muda ule nilihisi moyo wangu ukitulika kwa furaha, nilijifunza kuwa maranyingi wema mdogo unafanya tofauti kubwa kwa mtu mwingine.

Kwa kweli, napenda mchanganyiko wa vyote viwili kulingana na mazingira. Nimegundua napofanya kazi nchini ya uongozi mzuri, ninajifunza mengi nanakua haraka, lakini pia napenda kusimamia pale inapobidi, kwa sababu inanipa nafasi ya kusaidia wengine kungaa. Kiongozi mzuri kwa mtazamo wangu ni ule anayejua lini aongoze mbele na lini asimame pembeni awamini watu wake.

Timu yangu ninayoipenda wa mpira wa mguu sana ni Manchester United. Sijawahi kusahau furaha nilipokuwa nikitazama mechi zao na rafiki. Tukicheka na kushangilia kila goli. Sikwa sababu tu ya ushindi, bali jinsi wachezaji wanavyo pambana uwanjani. Wanavyo piga mpira kwa shauku na moyo wapamoja. Kwa kweli, kila mechi inakufundisha kuwa kushirikiana na bidii ndizo nguzo za mafanikio kweli.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Inanifanya nijisikie kama ninasikiliza sauti za watu waliopita. Changamoto zao na maamuzi yao. Wakati mwingine nikisoma au kusikia hadithi za zamani, na jiuliza ningefanya nini nikiwa wao. Historia hunikumbusha kuwa tulipo leo ni matokeo ya safarindefu, na kuna mengi ya kujifunza ili tusirudie makosa yale yale.

Ndiyo, napiga kura kila inapowezekana. Kwa kweli, ni hisia ya nguvu kidogo, unajua sauti yako inahesabiwa na labda ikabadilisha kitu kidogo. Nakumbuka mara ya kwanza nilipiga kura, moyo ulikua unapiga haraka. Nikihisi kuwa ninashiriki katika kila kitu kikubwa zaidi ya mimi. Ni kumbusho kwa kila mtu ananafasi ya kuchangia katika maisha ya jami yake.

Ndiyo, napenda mvua hasa ile ya mwanzo wa jioni. Kuna sauti yake inapogonga paa au ardhi. Inatuliza sana. Mara nyingi hunikuta, nikikaa kimya, nikitizama madirisha, nikikumbuka nyakati za utoto tulipo kimbia kuoga mvua bila wasiwasi. Mvua hunipa hisia ya kuanza upya. Kama dunia inafua uchovu wa siku na kuacha hewa safi moyoni.

Shughuli ninayoipenda zaidi ni kupiga picha. Napenda kutembea bila haraka. Nikiangalia vitu vya kawaida kama mwanga unavyogonga majani au nyuso za watu sokoni. Kisha nasimama napiga picha. Si kwa ajili ya ukamilifu, bali kuhifadhi hisia ya wakati ule. Inanisaidia kuona uzuri uliojificha na kunikumbusha kuwa maisha yapo kwenye maelezo madogo madogo.

Wakati umeme unapokatika, napenda kupumzika kidogo na kuangalia mazingira. Maranyingi na kaa karibu na dirisha, nikisikiliza sauti za mitaa au pepo. Nikipata taa kidogo au mishumaa, huwa naandika mawazo yangu au kusoma kitabu. Kuna kitu chakutuliza sana kwenye kimya hicho. Unajikuta unasahihisha ndani na kuanza kuona mambo kwa mtazamu tofauti. Kama dunia inakimbiza kidogo, haraka ya kawaida.

Ndiyo, mara nyingi, ninanunua vitu kwa kutumia simu, hasa vitu vidogo au unaponunua mtandaoni Inarahihisha sana, hasa ikiwa huna muda wa kwenda dukani, lakini pia ni ajiri tahadari kidogo Nikihakikisha, ninaangalia bei na ubora kabla ya kubonyeza lipa Mara nyingine, napenda kutumia fursa hiyo kutafakari Je kweli ni nahitaji kitu hicho au ni ununuzi wa haraka.

Kwa kawaida, sinaenda maktaba mara nyingi sana. Labda mara moja au mbili kwa mwezi, mara nyingi ni pale ninapohitaji kitabu maalumu au wakati napenda kukaa kimya nikisoma au kuandika mawazo yangu. Nakumbuka nilipokuwa mdogo, kwenda maktaba ilikuwa ni sherehe Unakuta harufu ya karatasi safi, milango ya milenia ya hadithi na elimu na unapofika pale, unajisikia unakuwa sehemu ya dunia kubwa zaidi.

Ndio, napenda asali sana, si tamu tu, bali pia ina ladha ya kipekee, inayokumbusha nyakati za utoto pale mama au bibi walipoiweka kwenye chai au kipande cha mkate. Nikinywa asali kidogo nahisi raha ndogo moyoni kama usingizi wafuraha, ulio wekwa kimya kimya ndani ya kila siku Pia napenda jinsi inavyoweza kuunganisha chakula na kumbukumbu nzuri za familia.

Ndiyo, napenda kupanda milima, ingawa si kila mara. Kuna kitu cha kipekee, unapopanda pole pole, pumzizi kibadilika, mwili ukijifunza kuvumilia, unapofika juu, unatazama chini, na unahisi fahari ndogo, kimya kimya. Na kumbuka maramoja ni lisimama ni kitizama madhari upepo ukipiga ni kijiambia hata changamoto za maisha zinafanana na hili Unapanda kwa subira halafu mwishowe unaona mbali zaidi.

Kazi ya ushirikiano na wengine kwa mimi inaanza kwa kusikiliza kwa makini. Kila mtu anamtazamo tofauti na kuelewa kwanza kuna saidia kuepuka mivutano. Kisha, tunapanga pamoja malengo na majukumu, tukigawa kila moja kulingana na nguvu zake. Mara nyingine napenda kuongeza kidogo ucheshi au hadithi ndogo ili mazingira yawe ya kirafiki. Kwa kweli, kushirikiana kweli siyo tu kufanya kazi, bali pia kujenga uhusiano wa kuaminiana.

Mboga, ninazopenda sana ni spinachi na karoti. Spinachi napenda kwa sababu inaweza kupikwa kwa njia nyingi, nikila kipande kina ladha yake ya kipekee. Karoti napenda kwa sababu ni tamu kidogo na unanipatia nguvu wakati wa kazi au michezo. Mara nyingi napenda kuchanganya mboga hizi kwenye chakula cha jioni cha familia kwa sababu unakula na kumbukumbu nzuri za watu uwapendao.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni Apple. Sijawahi kusahau jinsi walivyo unda bidhaa ambazo ni rahisi sana kutumia. Na bado zikiwa na ubora wa hali ya juu. Napenda jinsi wanavyolenga ubunifu na urahisi kwa mtumiaji. Unajikuta unapenda kutumia kitu kwa sababu kinafanya maisha kwa rahisi na ni si kwa sababu tu ni maarufu. Kwa kweli, imani yangu inatokana na jinsi bidhaa zao zinavyofanya kila siku kwa rahisi kidogo.

Kazi na timu ya mbali, ninapanga sana kabla ya kuanza. Kwanza, tunaanza kwa kupanga mikutano ya kawaida mtandaoni, tukijua kila mmoja anafanya nini na nini. Napenda pia kutumia ujumbe au programu za kushirikiana, ili kila tarifa iwe wazi na isipote. Lakini zaidi ya mpangilio, na jitahidi kuunda uhusiano wa kibinadamu kuandika maneno ya pongezi au kucheka kidogo ili hatue kitu kwenye screen bali tuwe karibu kimoyoni.

Majira ninayo ya penda zaidi ni yale ya baridi kidogo, hasa ya napo changanyika na mvua nyepesi. Kuna utulivu wake, hewa inakua safi, na kelele za dunia zinapungua, na kumbuka kukaa ndani nikinywa chai ya moto. Ni kisikiliza mvua ikigonga pa, mawazo ya natulia pole pole, ni majira yanayo nifanya nipumue kwa kina, nijitizame ndani, na nijikumbushe kuwa kupumzika pia nisehemu ya safari ya maisha.

Ndio, nina miwani hasa wakati napaswa kusoma au kutumia kompyuta kwa muda mrefu. Nimegundua inasaidia sana macho yangu kupumzika na kupunguza uchovu. Lakini pia napenda kuivalia kwa mtindo kidogo kwa sababu inaleta tabasamu kidogo kila wakati ninapoingiza macho kwenye kitu kipya. Na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na siku.

Ndiyo, ninajaribu kugawanya taka zangu kadri inavyowezekana, si kwa ukamilifu kila wakati, lakini nimejifunza kuanza na vitu rahisi, plastiki upande moja, mabaki ya chakula upande mwingine. Kila ninapofanya hivyo, najihisi kama nachangia kitu kidogo kwa mazingira yetu, ni kama mazoea madogo ya kila siku, lakini yakirudiwa, yanajenga dhamira na heshima kwa mahali tunapoishi.

Kwa kweli, kuna wakati ningependa kurudi ujana, hasa kwa ule uhuru wa kutokuwa na wasiwasi mwingi, lakini nikitafakari zaidi najua kila umri una uzuri wake. Ujana ulikuwa wa ndoto na majaribio, lakini maisha ya sasa yamenipa hekima na utulivu flani. Na ikiri ningechukua kumbukumbu zile nzuri, lakini ningeendelea kusonga mbele nikiwa yule nilie jifunza kupitia safari yote.

Ninachopenda kuhusu mta wangu ni ile hali ya kufahamiana. Asubuhi unasalimia na jirani, jioni watoto wanacheza huku watu wazima wakipiga stori pembeni. Kuna sauti za maisha, si kelele za kukera, bali zile zinazokukumbusha hauko pekee yako. Wakati mwingine nikitoka nje jioni nahisi kama mtaa wenyewe unanipa mkono na kusema hapa ni nyumbani.

Wakati ninakutana na tatizo kazini, kwanza hujaribu kukaa kimya kidogo na kufikiria chanzo chake. Mara nyingi nakusanya taarifa zote. Kuzungumza na wenzangu kupata mitazamo yao, kisha kupanga hatua ndogo ndogo za kutatua tatizo. Sijajaribu kufunga haraka. Badala yake, napendelea kuelewa tatizo vizuri, kisha na shughulikia hatua kwa hatua. Hii hufanya suluhisho liwe dhabiti na linadumu zaidi.